Jee, unapenda hadithi za ajabu. Andiyo, napenda hadithi za ajabu. Napenda hadithi ya ina tofauti, tofauti. Ninapenda hekaya, ama zile hekaya za abunwasi. Ninapenda ng'ano za majitu. Napenda hizo hadithi zote za kiajabu, ajabu. Mwanzo hadithi huwa, hadithi kwanza mwanzo inapo simuliwa. Hua ni ya kuvutia mno.

Unapenda kutembea wapi? Napenda kutembea maeneo tofauti, tofauti. Napenda kutembea mijini. Napenda kutembea mashambani. Napenda kutembea kwenye misitu. Napenda kwenda baharini pia. Napenda kwenda mahali popote ambapo mtu anaeza kujionea mazingira. Mazingira ya miti, mazingira ya nyasi, mazingira ya maji. Mazingira tu yote hivi mimi hunivutia. Na hupenda sana kutembea.

Chakula gani unachopenda kula jioni? Jioni mimi hupenda kula ugali. Mwanzo ugali hushibisha. Kwanza ukila ugali na mboga, ama ule ugali na mayai kwa mayai, ama ule ugali kwa nyama. Mtu hushiba vizuri. Sio kama kula vyakula vingine kama mchele hivi jioni. Na naifikapo nyakati za usiku masaa sita hivi, njaa huwa imekutwanga. Na huwachwa hapo ukijutia kwa nini hukula ugali. Hivo mimi hupenda napenda ugali na pia napenda kula chapati jioni.

Tabia gani ya watu inakuchukiza? Tabia ya watu inayonichukiza ni tabia ya domo. Mtu kuwa na domo kwa mambo ambayo hayamhusu. Udaku kwa mambo ambayo si yake. Unaona, huko sisi twaita kiherehere. Si hatupendi kiherehere kabisa. Mtu ambaye ana kiherehere mi simpendi. Mtu anafaa. Kwanza sasa awe ni mwanaume. We ni mwanaume na una kiherehere. Huwezi jiekea mambo, ukiambiwa jambo, lazima unenda unasema, unaambia nani sasa mi sipendi, mi napenda watu ambao wanaeza weka siri. Mtu mwenye anaeza weka siri.

Je wewe ni mtu wa umbunifu. ah ndio, mimi ni mtu wa mbunifu sana. Mimi kazi ambayo ninaifanya iko katika uwanja wa sayansi. Haswa teknolojia. Sasa hiyo yahitaji mtu awe mbunifu zaidi kwa mwanzo. Huhusisha sana sana ni kusuluhisha matatizo yanayo yanayo ikumba jamii kutumia teknolojia ya kisasa ya mtandao. Hasa inahitaji uwe mbunifu, ukaweze kuona shida, ukaweze kujua kuangalia shida. Alafu, ukaweze kutafuta jinsi unavyotatua shida hiyo kwa hivyo mimi naeza kusema mimi ni mtu mbunifu.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wakati. Mimi upendelea mwanga wakati. Mwanga wakati huwa mzuri sana kuliko mwanga mkali. Kwa sababu zenye ambazo siwezi kuzitaja sahi. Kwa sababu ya jambo moja mbili tatu hivi. Mazingira na hamnazo. Lakini mimi ninapendelea mwanga wa kati kuliko mwanga wa kali.

Unatumia muda wako wa bure vipi? Mimi hutumia muda wangu wa bure kwa kufanya kazi moja mbili ambazo. Ambazo ni za kujiendeleza mimi kibinafsi. Ambazo sio za kampuni ama za kipesa hivi. Ambazo ni za haya zinaweza kua mwishowe ni za kipesa lakini ni za kuniendeleza mimi kibinafsi hivi. Kama ninaweza, ninajifunza kucheza zana za muziki. Haswa gitar sasa unaona hiyo ni hiyo ni jambo ambalo tu ni la kujijenga.

Jee, unapenda kujaribu vyakula vipia. Ndiyo, sasa hapo kwa vyakula mimi, sasa hapo ndipo nimebobea. Kwa sababu, mimi upenda vyakula vipia. Kwanza unaheza enda mahali, unajua kwanza ukila vyakula vipia. Wewe ushanga mwanzo, huwa ha uamini, kikineza kuwa kitamu namnaio juu ya mazoea. Umezoea kula tu vyakula vyakula kwenu, mali ambapo umetoka. Ukienda unakula vyakula vipya kama kuna wakati fulani. Nilienda nikapata kuwa watu mahali nilipokuwa nimeenda. Watu hao wanakula nyama ya ndovu. Ndovu alikuwa amechinjwa alikuwa watu wanakula nyama ya ndovu. Mimi nilifurahi sana. Wakati mwingine pia nikapata watu wanakula nyama ya kiboko. Sasa hivyo nivyakula vipi ambavyo sijawai kuvikula. Lakini nilivikula wakati ule na nikavipenda sana.

Je, unapenda kujifunza historia, ndiyo, minapenda sana kusoma historia. Kwa sababu historia ukuelezea mahali, mahali penye umetoka. Na ukitaka kujua mahali unapoelekea, saa zingine inahitaji. Ukitaka kujua mahali unaelekea, inataka usisahau mahali ulipotoka. Unaona, kwa hivu hivu ni vitu vivili ambavyo vinaendana sana. Kwa hivu inakuwa ni muhimu sana mtu kujifunza historia. Mii hujifunza historia, nimesoma historia, nikiwa shule ya upili, nilisoma somo la historia. Na nilisoma sana sana historia ya uko kwetu inchini. Na nikasoma adi historia ya uko inje, ya nchi za inje. Nikasoma historia ya jinsi tulivo pata uhuru. Nikasoma historia ya jinsi, watu historia ya inje ya wakati wa vita vya dunia vya kwanza, vita vya dunia vya pili una ona kwahivo saa mi na penda historia sana.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi. Mara mingi ni simu yangu mimi huitumia kwa mitandao ya kijamii. Sana sana kuna mtandao wa kijami uitwao TikTok. Na kuna mtandao mwingine wa kijamii uitwao WhatsApp. Sana sana mimi na kuna mtandao mwingine wa kijamii huitangwa Instagram. Sas mimi sana sana nikiwa kwa simu maranyingi. Huwa niko kwenye mitandao ya kijamii ninajionea mambo huko hivo. Nyakati zingine pia sana tu nakuanga niko kwa kazi na pia mimi hufanya kazi na simu. Unaona kwa hivyo sasa. Hivyo ndivo mimi hutumia simu yangu either sasa ukiniona ama kwa kazi sasa unajua. Ni mara niko labda niko kwa mitandao ya kijamii. Ama labda niko kwa kazi nafanya kazi.

Unapo furaha kuwa nyumbani unafanya nini. Mimi huwa sana sana ninajionea filamu kwenye televisheni. Nikiwa nyumbani wazazi wangu wana televisheni kubwa hivi. Kwa hivo sa ukijionea filamu au unaona vizuri sana alafu pia napenda kujionea filamu. Pia napenda kucheza michezo ya kielektroniki. Nacheza mchezo flani uitwao fifa ni mchezo wa kandanda. Lakini sasa ni wa kielektroniki. Sana sana mi hufanya hivo nikiwa nyumbani huwa sifanyi mengi mwanzo mi hukua tu nimetulia.

Je, unakumbukumbu gani ya kutisha? Asa acha nikupe hadithi sasa. Mwaka uliopita hivi juni ikisha. Tarehe thelathini sitawai sahau. Asiku fulani mi nimetokia tu hivi nimeenda zangu. Mdogo mdogo tu hivi mi nimetoka nyumbani. Ninaenda wapi? Ninaenda kununua chakula cha jioni. Nikuje nipike chakula cha jioni. Ili nikaeze kulala. Aya kutoka tu hivi, naenda napatana na rafiki yangu fulani, unaona. Patana na rafiki yangu fulani yeye alikuwa, alikuwa na pikipiki ule. Hivyo nikamwambia, jamani ni be, nibebe. Kaniambia kalia tuende njoo, amini kakalia pikipiki ile. Kuenda tu hivi ata hatujaenda sana pakatokea gari. Kakuja likiwa limetugonga, paa, haa mwenzangu. Mi nilishtuka sana. Nilitishwa sana sana sana sana adi kabla niya sikuamini niliponea hapo hivi. Haa hapo. Hiyo ni kumbu kumbu ya kutisha sana. Mimi sasa ni kaanza kusema nitakuwa naimiza watu barabarani. Wawe wangalifu tuwe waangalifu barabarani.

Niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa miguu. Timu ambayo ninaipenda ya mpira wa migu ni timu inayokuwa ni ya wengi. Ni timu ya uingereza. Na hiyo timu inaitwa Manchester United. Haa, tishati nguo yetu, rangi yetu ni nyekundu nakuambia wewe. Haa, ni mbaya. Haa, ni mbaya sana ile. Ile timu, tukipatana tu na watu wote, si tunawanyorosha, hatujali we ni nani wachezaji wetu pale haaa. Ni wanoma sana pale. Unaweza kushiriki ni timu gani ya mpira wa miguu unayoipenda nikasema Manchester United. Labda unaweza kueleza ni tangu lini umeanza kupenda timu hii. Sasa nilianza kupenda timu hii tangu kitambo. Nikiwa labda na miaka minne hivi nilikuwa pia ndugu yangu mkubwa alikuwa alinivutia sana pia kwenye ile timu kwa sababu unaona sisi ni mandugu saa tangu hiyo, tangu wakati huo sijawai rudi nyuuma nimekuwa tu niki, aa ninaishabikia wakati wote. Naishabikia wakati wote. Na hadi watoto wangu watakapozaliwa. Watakuwa wawo ni wa hiyo timu. Je, unakumbuka mchezo wa kushangaza wa timu. Haa, sindiyo, mchezo saa wa kushangaza wenye ulio nifuraisha. Ni mchezo wa juzi Jumamosi iliopita jumapili iliopita. Unaona Jumapili iliopita tulikuwa na mchezo. Na timu nyingine ya uingereza inayoitwa Arsenal. Haa, nakwambia tulinyorosha ile timu alafu tulikuwa mabao yetu yalikuwa makali. Yao yalikuwa ya kubahatisha. Mabao yetu yalikuwa matatu makali hivi. Haa, yanafaa yaekwe, yaekwe kwenye ukuta watu wakuwe wanayaona. Ungependa kueleza ni mchezaji gani unayempenda katika timu hio. Haa, mchezaji mi ninayempenda. Sasa nawapenda wote, sasa hilo sijui nitasemaje lakini kuna wale nawapenda sana. Wa kwanza yuwaitwa Bruno, hucheza namba nane. Haa, huyo kijana hupeana pasi, zilizo fikania zile. Ni pasi ambayo iliyo fikania. Mwingine naye nampenda sana anaitwa cuhna. Yule pia sasa hucheza namba kumi. Sasa yule ni wa kufunga. Anaweka mabao kutoka haijalishi ako wapi tu. Ye bora anaona anaona anaeza funga ye anavuta tu shoti hasa iko tu namna hio. Timu yangu inaposhinda mimi husikia nimefurahi sana. Nasikia hakuna jambo lingine linaweza nisimamisha wakati huu. Furaha kubwa sana, ni furaha kubwa sana.

Je, unapiga kura, ndio wakati huu lazima nitapiga kura, wakati huu ni lazima, ya lazima nipige kura, kwa sababu sasa, inabidi ukue pia ukona mambo yako unayojitaftia, kwa sababu, unuona kupiga kura, ndio kujenga nchi, unuona kama wewe ukiwa uzalendo wa mtu, huonekana kwa kupiga kura, kwa sababu, hapo ndipo unapochagua viongozi ambao unaona watakusaidia na watasaidia nchi yako huo ndo uzalendo kwa hivyo mtu anafaaa anapiga kura. Mimi hapa haswa, mi ni mpiga kura pia napigisha watu wengine kura. Unaona.

Unaanzaje mradi mpya wa kazi. Mimi huanza mradi mpyaa wa kazi kwa kuanza kuiandika. Kuandika kitu ambacho ninataka kukamilisha. Kitu ambacho ninataka lengo langu. La hilo kazi la kukamilisha hilo kazi ni lipi. Haya alafu sa nikisha andika lengolangu. Ninaandika pia sasa jinsi nitakavyo afikania hilo lengo. Unapata. Kwa hivyo ninaandika ninaeza fanya hivi, ninaeza fanya hivi, ninaeza fanya hivi. Alafu asa ninaanza kufanyia kazi hiyo, hiyo milengo sasa ninaanza kufanyia kazi hilo lengo na jinsi ambavyo nimesema nitaeza kulifanyia.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu. Wakati nina mgogoro na mtu. Hulingana pia nina mgogoro na nani. Kuna watu ambao tukiwa na mgogoro na wao. Huwa ninakaa hapo hadi huo mgogoro unakamilika. Kwa maana lazima mtu ukiwa, mwanaume lazima unajisimamia. Lakini pia kuna watu wengine unawaondokea tu kwa sababu hauwezi fanya kitu. Huwezi pigana, huwezi fanya jambo. Inabidi tuu umewaondokea mwanzo. Unaona wako mahali pa nguvu kukuliko. Sasa hilo ndilo, unafaa unaona. Kama una mgogoro na mtu ambaye ana mahali pa nguvu kukuliko. Unawachana naye. Kama wewe ndiye uliye mshinda unatimiza hilo mwilo mgogoro ilo.

Unapendelea kusoma au kuandika? Sasa wajua kusoma ndio kuandika. Hauwezi kuelewa bila kuandika. Mimi haswa siezi elewa jambo bila kuandika. Na mimi huwa ninasoma jambo ndio nielewe. Unaona ndiyo. Kwa hivyo kusoma na kuandika ni jambo moja. Kwa sababu vyote viko chini ya mwamvuli wa kuelewa. Kwa hivyo mara mingi pia mi hupendelea kusoma. Mambo ambayo sihitaji kuelewa nitayasoma labda kama vichekesho, hivo nitavisoma tu kwa sasa hivo huwezi viandika.

Kazi gani ya nyumbani unayo ichukia? Ile kazi sasa ninayo ichukia mim ni kazi ya kuosha vyombo. Mimi sipendi kabisa kuosha vyombo. Vyombo mimi sizipendi, sizipendi kabisa. Mwanzo vyombo zina mafuta, mafuta. Vina vichakula, chakula hivi. Alafu hauwezi vimwaga kwenye sinki. Lazimq uvimwage mahali, mahali nje ama mahali. Unaona, sasa ni kazi mingi hili. Halafu tena lazima uvioshe na maji moto ili kutoa ile mafuta. Sazingine unapata ulichokuni sufuria labda uliopika nayo iliunguwa kwa hivo sasa lazima uisugue uisugue aah huwa ni kazi mingi sana mimi siipendi. Alafu tena huonekana ni kazi ya kike.

Unatumia mitandao ya kijamii aaah ndio mimi natumia mitandao ya kijamii sana. Natumia mitandao ya kijamii kama vile nilivyo sema kama TikTok. Natumia mitandao mwingine wa kijamii unaoitwa Whatsapp. Natumia mtandao mwingine wa kijamii unaoitwa Instagram. Yote tu ni ni mifano ya mitandao ya kijamii nianayo itumia kwa mashughuli hapa za kila siku.

Unaboreshanaje michakato ya kazi? Mimi uboresha michakato ya kazi kwa kujituma jinsi inavyofaa kwa hali na mali. Kukamilisha makazi yangu, kuwa na uhusiano mwema na wafanya kazi wenzangu, kuonyesha bidii kwa wakubwa wangu. Mambo kama hayo, hili kuboresha michakato ya kazi.

Unapenda nini kuhusu shirika lako? Jambu ambalo napenda sana kuhusu shirika langu. Ni jinsi tunavyo kuwa tunashirikiana nawao kufanya kutakeleza mambo fulani. Haswa mambo ya kibinafsi. Halafu tena huwa ni watu wazuri, watu ambao ni wapole, mambo kama hayo.

Umewaifikiria kuanzisha biashara yako. A ndiyo, nimefikiria kuanzisha biashara marakadhaa wa kadha. Nimefikiria kuanzisha biashara ya kuuza manguo. Lakini haiku faulu kwa maana sikuwa na fetha, adi si kuianza. Ilibaki tu kuwa fikira. Mambo mengi ua tu ni fikira mwanzo sasinanga pesa za kuitekeleza kwa wakati huu. Lakini ile sku ntakapo pata. Haa, ntalitekeleza, ntatekeleza ilo jambo.

Unajihisi vipi kuhusu wasilisho. Mimi sipendi sana ilo swali kwa sababu adi silielewi. Unajua sa ilo swali ya tisisa wasilisho, wasilisho lanini. Ju sisi kuwasilishwa ni kuwasilisha jambo kama ujumbe. Nasa uwezi kua unajihisi jinsi fulani na kuhusu wasilisho.

Unashambuliaje tatizo kazini. Mimi huashambulia tatizo kazini kwa kitu ya kwanza kujaribu kutafuta suluhisho la hilo tatizo. Na kama siwezi peke yangu pia mimi huomba usaidizi kutoka kwa wenzangu. Maana pia wao wakati wana jambo huwa wanaomba usaidizi kutoka kwangu. Na kazi huwa ni huwa ni kuhusu ushirikiano. Kwa hivyo huwa tunashirikiana kwa kushambulia matatizo.

Unajifurahisha vipi wakati wa furaha. Wakati wa furaha mimi hujifurahisha kwa kwanza kula chakula. Mimi hupenda sana kula chakula aina tofauti tofauti ama aina tu zote nazikula kulingana na venye chakula kiko alafu tena mimi hupenda sana kutembea kusafiri. Kwa hivyo wakati huo naweza kuwa nimesafiri nimeenda mahali fulani kujionea jambo fulani moja mbili. Kuna jinsi itakavyo kuwa.

Ungependa kutembelea mji gani duniani? Mji ambayo ningependa kutembelea duniani ni mji unaoitwa Shanghai. Uko katika nchi ya uchina. Mji huo unifuraisha kwa jinsi unavyokua umejengwa. Ni mji wa kisasa jinsi unavyokua umejengwa. Alafu jinsi wanavyokua wametumia teknolojia kwenye huo mji. Kwenye barabara, kwenye barabara, kwenye magari pia ya kujiendesha na jinsi wanavokuwa wametumia pia nini kawi katika ujenzi huo.

Ni study gani muhimu kwa kazi yako? Study yangu, study muhimu kwa kazi yangu sana sana. Huwa ni mifumo ya kiteknolojia. Ya kutengeneza mitandao ya kijamii. Ama mitandao mingine yenye inatumiwa kwenye simu kufanya kazi fulani.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Uwezo ambao ningependa kuwa nao. Ni uwezo wa kuwa na pesa mingi. Wezo wakuwa na utajiri. Naezapenda sana kuwa na wezo. Kana huo uwezo. Ama niweze kuwa na nguvu. Ninaweza kuwa na nguvu nyingi ambayo. Ambayo pia sifi. Uwezo wa kutoaga dunia. Naeza ishi milele na milele. Naezapenda sana.

Natumia kompyuta kwa nini zaidi? Mimi utumia kompyuta sana sana kufanya kazi kwenye mitandao ya kihewa. Alafu pia, mimi utumia kompyuta sana sana kuingia kwenye mitandao ya kijami. Hivo tu sana sana kufanya kazi na mitandao ya kijami.

Unashiriki vipi katika jamii yako? Mimi ushiriki katika jamii yangu kwa kuhamasisha watu kuhusu mambo ambayo yanaikumba jamii na jinsi ya kusuluhisha. Kama juzi hivi tumekuja kugundua kuwa kuna mahali panapo mwagika maji ya taka ambayo ya naenda kupatana na maji ya mto wa mahali ya mto ambayo hutumiwa na watu kuteka maji ya kunyua ya kupika. Na ya kufanya kazi za kinyumba. Kwa hivyo nimekua nikihamasisha watu kuhusu njia mzuri za kuelekeza maji yao ya pipa ili kutunza mazingira.

Jee, unapenda kujaribu teknolojia mpya? Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kwa sababu teknolo mtu hauwezi jua unaweza, unapata kuwa teknolojia ya mpya ndiyo. Ndiyo iko sawa labda, alafu unaona teknolojia mpya imetengenezwa kusuluhisha mambo ya kisasa ya wakati huo, sio ya wakati mwingine ama wakati uliopita. Kwa hivyo inakuwa ni nzuri sana.

Msimu gani wa mwaka unapenda zaidi? Msimu wa mwaka ninaupenda zaidi ni msimu wa Christmas. Msimu wa krismasi uwa mzuri sana. Sababu msimu wa krismasi unakula adi, unashiba, alafu unakula vyakula vizuri vizuri, akuna kula ugali, akuna kula pure, unakula tu vyakula vizuri, unakula chapati, unakula nyama kila wakati. Aya lafutena wakati wa krismasi unapata kuwaona familia yako. Unapata kuwaona mabinamu zako. Unapata kuona mashangazi wako. Unapata kuwaona familia yako. Unapata kuwaona nyanya yako. Kwa hivo unafurai sana mwanzo huo nda wakati pekee kwa mwaka. Unapata kuwaona na kukaa na wao kwa mda mrefu.

Una violea nywele zako mara ngapi. Mimi ulea nywele yangu mara. Mimi ulea nywele ya kichwa ninailea sana. Lakini hizo zingine pia unajua wanasema mtu ukata, mtu ufyeka, mtu ufyeka anapotegea mgeni. Kwa mimi sasa wakati ya mimi singojei mgeni yeyote kwa hivyo sasa sifyeki popote. Nyasi imesimama, sa mimi naacha tu imee. Jua umenipata. Wewe ni mjanja wewe, sindiyo.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Na marafiki wangu, mimi napenda kutembea. Napenda sana kutembea na marafiki wangu. Napenda pia kuongea na kukata chupa moja mbili hivi na marafiki wangu. Tukifurahia maisha unaona. Mambo madogo tu haya ya vijana. Wanasema kukua vijana. Ujana ni moshi. Kwahivyo inafaa unafurahia ujana wako.

Je, unavaa saa. Ndiyo, ninavaa saa. Kama mwanaume kuna vitu mbili ambavyo hufai kukosa. Ufai kukosa saa. Na hufai kukosa mshipi. Unaona. Kwa hivyo mimi huvivaa vyote. Kwa sababu huwa vizuri sana. Unaona. Alafu tena saa pia huonyeshana. Wewe ni wa kiwango flani. Unaona. Kwa hivyo huwa ina kaheshima kake. Pia kama saa ni nzuri. Saa kama ni ya bei ghali. Inaonyeshana pia huu mtu ni huu mtu ni wa bei ghali huyu.

Unapokeaje maoni kutoka kwa wengine. Mimi upokea maoni kwa uskivu sana ni kiwa mimi uwasikiza sana mwanzo. Mtu ambaye haezi taka kusikia maoni mengine isipo kwa yake. Hua ni mtu ambaye si mwerevu. Hua ni mtu mjinga. Kwa munaona. Kwa hivo hua vizuri sana mtu kusikiza maoni ya wengine. Halafu hasa we mwenyewe ukaeze kupema kati ya wacho ni ya wanacho niambia na kati ya ninacho fikiria ni gani kinaeza kuwa kindicho kizuri kwa kusikiza ama kwa kufuata wakati huo. Hivyo sivyo ndivyo mimi upokea maoni. Nafaauna pokea maoni kwa uskivu na unawasikiza sana sana sana.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Wakati wa baridi kali mimi huvaa vizuri, nina vaa nguo ambazo zineza, nguo za kunizuia baridi. Aya alafu pia, wakati wa baridi kali, nina kuwa ni kona kitu ambacho ni moto au ninacho kinywa. Kama maziwa, nina penda sana kunywa maziwa. Kwa hivo nakunywa maziwa moto ama pia uji uji moto nikijikinga baridi siweze kuniingia. Na ninajifunika pia na blanketi vizuri kujizuia baridi.

Mchezo gani ungependa kujaribu? Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa gofu. Naonanga mchezo huo ukiwa mzuri sana mwanzo. Huhusisha mambo mengi sana ili kueza kupima kugonga mpira huo, kuupimisha mahali ambapo unafaa kuingia. Hueza pia kuhusisha hesabu mingi sana kama hewa wa jinsi upepo, unavyo safiri, mambo kama hayo. Kwa hivyo huo ndo mchezo ningependa kujaribu. Alafu pia huwa ndi ni mchezo unaowalipa vizuri ukieza kuwa umeuelewa.

Unapendelea viatu gani? Ninapendelea viatu vinavyoitwa Timberland. Ama vingine vinavyoitwa Nike. Kama sisi hapa twapita mandege. Ninapendelea sana kuvaa mandege. Vingine vinavyoitwa majeiz. Hivo tu ni viatu ambavyo. Na ni vya ghali usivione hivo. Viatu vya elfu kumi, elfu kumi na tano hapo hivo.

Unasheherekea mwaka mpya vipi? Mimi husharekea mwaka mpya kwa kwenda nje usiku huo. Na kungoja watu wanapo wapigia hadi vilipuzi vile. Ni sawa ivo ndo mi husheherekea mwaka mpya, pia napiga nduru sana. Napiga nduru kusheherekea mwaka umeingia na napiga nduru kuwacha yale mambo ya mwaka uliyopita, ubaki mwaka uliopita.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Mimi huwapa maneno ya uvumilivu kulingana na jambo ambalo limewakumba. Ninawaambia itakuwa sawa, ninawaambia jinsi muda huponya makovu yote. Najaribu kuwapa nguvu kwasababu hakuna mtu ambaye hutaka kujipata katika mahali ambapo sio pazuri.

Unaoga mara ngapi kwa siku. Na mimi huoga maramoja kila siku kila siku naoga maramoja. Mahali wakati ambao ninatoka kama natoka asubuhi naoga asubuhi kama natoka jioni naoga jioni wakati mwingine nikitokea labda kama nimechoka sana naweza oga lakini ni sii ni nadra sana ni maramoja moja hivi lakini mara mingi naoga maramoja tu kwa siku.

Kumbukumbu gani nzuri unayo kutoka utotoni? Kumbukumbu ambazo ni ambayo ninayo nzuri kutoka utotoni ni jini. Siku ambayo nili nikiwa mtoto hivi nikiwa miaka kama saba hivi. Eee nililetewa baiskeli. Haa nilifurai sana. Haa nilianasa mimi ndio mwenyewe nilikuwa naendesha hiyo baisikeli ilikuwa kila mahali. Eee watu wanioni. Una kumbukumbu nzuri sana.

Unapiga picha mara ngapi? Mimi huwa sipigi picha sana. Naeza maliza ata wiki mbili sijapiga picha. Mimi upiga picha wakati niko inje ama. Wakati nina watu labda napiga picha kueka ama nawapiga niwatumie. Lakini mimi mwenyewe sipigi picha. Ii sura yangu ii ngumu ii si ya picha ii. ukipiga picha inavunja. Inavunja icho kioo cha simu.

Niambie kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayemjua. Anaitwa Michael Jordan. Huyo mchezaji nim, anajua kuvipima kuviweka kueka mpira kwa huo kikapu. Alikuwa anachezia timu ya Bulls kitambo. Lakini sijamsikia kwa muda mrefu. Mwanzo niliacha kufuatilia huo mpira wa kikapu. Mchezo niliuona alikuwa amecheza wa ajabu ni mchezo fulani. Alipokuwa, aliweka vikapu thelathini peke yake. Nikaona hapo sasa yeye ndiye amebobea katiko huo uwanja. Kila saa nikimwona naonanga tu sasa huyo ndiye yule hadi wengine wanamtambua, wachezaji wenzake, wanamtambua, wanajua yeye. Yeye ako kiwango kingine.

Jee, unapenda kusikiliza redio. Ndiyo, napenda kuskiza redio, lakini ni nikisafiri ama wakati siwezi kuwa nikitumia simu labda ndo naskiza redio. Na pia nasikiza redio za kisasa, ambazo zina mambo ya kisasa. Sasa napenda kuskiza redio. Na redio ambayo pia ina vichekesho.

Unapenda kutembea msituni. Sio nikiwa peke yangu. Labda tukiwa wawili. Kwa maana uwezi jua kitu ambacho kinaeza kukumba ukiwa kwenye msitu. Unaeza shangaa sana. Unaeza enda ukapata kumbe kuna fisi. Labda kuna nyoka. Ama kuna simba. Ama labda kuna chui. Wewe uwezi jua kuna nyani. Wanaeza kupiga. Pia nyani wanaeza kubaka. Unaona kwa hivo. Labda tukiwa wawili ama tukiwa watatu ivi. Nikiwa pekeangu siwezi taka pia.

Niambie kuhusu chakula chako unachokipenda zaidi. Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali kwa mayai. Chakula iki uwa kitamu mwanzo ukishakula ivi lazima tu utashiba. Chakula iki wa kitamu sana kwa sababu uwa kina pia kinashibisha wakati wote. Naona ni chakula ambacho unaeza kila ukienda mahali. Chakula iki nimeishi kukila tangu utotoni nimelelewa nikikila ni chakula cha nyumba. Unapata, mara ya mwisho kukila ilikua ni wiki iliopita lakini asaa napanga kukila pia kesho, nitakila kesho.

Unakula nini mara nyingi asubuhi? Mara nyingi asubui mimi hula mkate kwa chai. Labda naeza kula na mayai. Lakini mara nyingi ninakula mkate tu kwa chai. Mkate na chai hio ndo ama labda wakati mwingine mkate na keki. Lakini pia wakati mwingine mimi huamka na ninakula. Kama kuna kilalo kilicho kuwa kimebaki ninakila.

Je, umewai kusafiri kwa ndege. Hapana, mimi sijawai kupanda ndege. Lakini natamani sana siku moja nikaweze kupanda ndege. Naeza taka kusikia jinsi watu wanavyosikia wakiwa angani. Sijawai kupanda ndege. Sijawai hata, ni bahati tu nimeona ndege, lakini sijawai hata kuingia ndani ya ndege. Mimi hadi wakati mmoja hivi sijawai. Labda kuhikaribia nimewai lakini kuingia sijawai.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha? Ujuzi ambao ninahitaji kuimarisha ni ujuzi wangu wa kugawa, wa kugeuza, mambo ninayojua, hekima ninayo ama elimu ninayo kuigeuza kuwa pesa, huo ndio ujuzi ambao ninahitaji kuimarisha wakati huu. Maana ninahitaji sana pesa, sana sana sana.

Unapenda wanyama wa aina gani. Mimi ninapenda wanyama wa nyumbani, wakufuga nyumbani. Alafu pia wanyama wa kufuga nyumbani, napenda wanyama ambao wametulia. Mnyama ambao hawana mambo mingi. Kama paka, mi napenda sana paka. Napenda kufuga paka. Napenda pia kufuga kuku. Mwanzo kama kuku sasa wanakuzawadi na mayai. We unawapa chakula, wao wanakupa mayai. Unauza mayai, unapata za o chakula na unapata za kujikimu. Mi napenda wanyama wa nyumbani na wawe wa tulivu.

Unashugulikia kazi za dharura vipi. Mimi hushugulikia kazi za dharura kwa kuzitengea wakati maalum wa kuzifanya. Haya alafu pia mimi hufanya hu make sure kwamba wakati huo kazi hiyo inafanywa. Hakuna kitu kingine kinachoendelea. Ninaipa umakinifu. Ninaipa kazi hiyo umakinifu wangu wote. Pia mimi hutenga kazi za dharura mbali na wakati ambao zinahitajika. Ndiyo.

Niambia kuhusu michezo unayopenda kutazama. Michezo ninayopenda kutazama ni michezo ya mpira. Haswa mchezo wa kandanda. Mchezo huo hunifurahisha kwa sababu. Hua mchezo wa kusisimua sana. Mchezo huu pia huwa. Huw anahisia mingi sana kwanza watu wanapofunga mabao ama wanapofungwa mabao. Mimi hupenda kutazama mchezo huu nikiwa nyumbani. Nikiwa mahali pastarehe hivi mahali ambapo sitasonga kwa muda. Mwanzo mchezo huo hutaka umakinifu mtu anapouangalia.

Zanagani za digiti unatumia kila siku? Kila siku mimi ninatumia digiti za simu. Hizo ndizo ninazo tumia kila siku. Ninazitumia kueka usalama katika mitandao yangu ya kijamii. Ninatumia kuweka usalama katika simu na katika kompyuta yangu.

Niambie kuhusu chumba unachokipenda nyumbani. Chumba ambacho ninapenda nyumbani ni chumba cha malazi. Kwa sababu chumba cha malazi ni pale ambapo mtu huenda kupumzika. Alafu pia chumba cha malazi maana ni chako huwa na privacy ya kiwango fulani. Alafu shukuli nazofanya kwenye chumba cha malazi ni kulala. Saa zingine kukaa tu hivo nikiwa mtandaoni mambo kama hayo.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Ni uhusiano kati ya mtu na wafanyikazi wenzake. Pia uhusiano kati ya mtu na wakubwa wake. Ndiyo inayofanya mazingira kuwa mazuri. Kitu ingine kinachofanya mazingira kuwa mazuri ni aina ya kazi mnayofanya. Kuna kazi ambazo kunakuanga na ukubwa wa kuwa na mazingira mazuri kwenye hayo kazi.

Panga kazi zako vipi mimi hupanga kazi zangu kitu ya kwanza kwa kuziandika chini. Pia baada ya kuziandika chini ninaandika ninazipa wakati maalumu wa kuzifanya ili zisikaweze kuingiana ama kupatana na kazi zingine ili kuzuia kulea uvivu. Pia ninapoziandika ninaanza hasa kuzishughulikia kwa kufanya research ya hizo kazi na jinsi ambavyo nitaziendeleza.

Nilengo gani lamuda mrefu unakazini? Lengo ambalo ninalo lamda mrefu kazini. Nilengo la kupata pesa mingi na pia bada ya mda ninaeza taka kuwacha kuandikwa kwa jiriwa na kujia jiri mwenyewe. Sizo ito nilolengo ambalo ninalo kazini.

Mfereji gani wa TV unafuata? Mimi huona stesheni kadha wa kadha kwenye televisheni. Mimi huona steshini ya kupeperusha mpira inayoitwa DSTV Sports. So inayoitwa Super Sports. Mimi huona televisheni ingine ya citizen ina vipindi na pia ina taarifa. Mimi huona steshini kadhaa za tare za televisheni. Lakini pia mimi si mtu mkubwa, mimi sipendelei sana kuona televishini. Mimi hupendelea kufanya vitu vingine wakati huo wa kuona televisheni.

Je wewe ni mtu wa kuchelewa au wa kuwai. Naam mimi ni mtu wa kuwai. Na sipendi kuchelewa hata kidogo. Mimi hufanya jinsi juu chini kuhakikisha kwamba masaa tu lio kubaliera na mtu litakuwa nimewahi ya po mapema. Mwanzo mtu husikia vibaya sana unapo wahi mapema halafu mwenzako anachelewa. Kwa hivyo na kukosa kutupa masaa ni vizuri mtu kuwai mapema.

Jee, unapenda kusimamia au kusimamiwa? Mi napenda kujisimamia. Kwa sababu mtu anapojisimamia, unajieleza jinsi wewe unaviyojihisi. Na pia saa hiyo kujieleza, unajua mtu anapokusimamia hawezi. Hadi unapo mweja, hadi jihilinganishi jinsi utakavyo mweleza unaviyohisi, ili akueleze, ajieleze kwa niaba yako. Bado haitaweza kukusimamia jinsi ambavyo ungejisimamia wewe mwenyewe. Kwa hivyo mimi hupenda kujisimamia na pia kujisimamia hukuza uume.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Amazoezi yangu ya kila siku mimi wamka asubui kitu sambili hivi. Ninainua mawe, ninafanya sit-ups, ili kukata kukua kwa kitambi, ninafanya pia rollers, gym kidogu hapapale. Uwa sikimbii, lakini maramoja kwa wiki hivi, uwa ninaenda kukimbia asubuhu asubuhi mapema, ninaenda kukimbia ili kufanyisha miguu yangu. Kufanyisha miguu yangu mazoezi haya napenda sana kufanya mazoezi asubui. Wakati mwili uko freshi hivi hauna uchovu. Baada ya hapo fanya mazoezi na sikianga ni mechangamka na jisikia mwenye nguvu. Jisikia hakuna kitu ambacho kina niweza hiyo siku. Jisikia mwenye kiburi kingi sana.

Je, unapenda kufanya kazi nyumbani? Hapana sipendi kufanya kazi hata kidogo. Ninapenda mimi tu kutulia. Mwanzo kazi za nyumbani huwa si kazi nzuri kama kuosha vyombo hivi una patana na vyombo za mafuta. Huwa hazipendezi hata kidogo. Saa zingine ni kuosha nyumba, inamatope, inamchanga, inauchafu tu wote. Unaona hio huwa haipendezi. Mi hupenda tu kula na kulala.

Unatumia muda gani mtandaoni kwa siku? Mimi hutumia muda. Muda mwingi sana. Karibu masaa masaa zaidi ya kumi na matano hivi mtandaoni. Kwa sababu mimi hufanya kazi mtandaoni. Mimi pia hukuwa mtandaoni kuona. Kuona kufuatia mambo ya jamii ya mitandao ya kijamii hivi kuona mambo yanayo endelea taarifa mpya mpya. Mimi hukua kwa mitandaoni labda kwa muda mrefu sana. Kila siku masaa zaidi ya kumi na matano.

Ungependa kurudi ujana. Asa tayari mimi, mimi kwa mimi kwa vile ni vilivyo saa mi tayari ni kijana. Kwa hivyo nikirudi utoto, ni kirudi, ni kipunguza miaka kidogo labda ni rudi utoto. Singe penda sana kurudi utoto kwa sababu utoto wangu ulikuwa mgumu, niliishi kupigwa, na wazazi juu ya utundu. Asinge pia shule ya haikunifurahisha sana, nilichukia sana kwenda shule. Vile tu sasa ilibidi ni lazima ungeenda shule. Kwa hivyo singe penda mimi. Ningetaka tu kukaa hivi hivi nilivyo.

Unaweka aje malengo ya kila mwezi kazini? Mimi huweka malengo ya kila mwezi kazini kwanza kwa kuyaandika malengo hayo chini. Ili kujua jinsi ambayo ni takavyo yatimiza. Haya pili huwa hasaa ni kuanza kufanya kazi. Nina yo elekia katika kutimiza malengo hayo.

Je, unasaidia jamii yako vipi? Na mimi husaidia jamii yangu kwa kwanza, kwa kuihimiza na kuihamasisha katika mambo ambayo yanaweza ikumba. Pili, kwa kuielimisha jinsi ya kujikinga jinsi ya kujikinga kutokana na mambo yanayokuja. Na tatu, pia nawasaidia kutatua tatizo kwa mambo ambayo yanakumbwa, kutumia elimu ambayo ninayo ya sayansi.

Je umewai kushiriki mashindano? Ha ndiyo nimewai kushiriki mashindano. Nimeshiriki mashindano ya mpira nimeshiriki mashindano ya riatha. Na katika mashindano yote niliibuka mshindi niliwashinda wengine katika riatha niliibuka mshindi wa dhahabu. Na katika kutumcha mpira mimi na timu yangu tuliibuka kuwa washindi na kuenda hadi kwenye fainali.

Je, unaishi maali ulipozaliwa? Ndiyo, ninaishi maali ambapo nilizaliwa. Nilizaliwa katika mta mdogo nchini Kenya, huitwa wa nyahururu. Nimezaliwa na kulea na kusomea katika huo huo mtaa isipokuwa wakati nilipoenda chuo kikuu ambao nilienda mtaa mwingine. Lakini baada ya kukamilisha chuo kikuu nilirudi nyumbani kwenye mtaa huo niliozaliwa ambapo niko hadi bado wa leo.

Uzoefu gani wa kushangaza umewahi kupata? Uzoefu wa kushangaza ambao nimepata ni uzoefu ule wa kuamka. Kuamka bila kuitwa na mtu yeyote wala kuamshwa na saa yeyote cha kushangaza ni kuwa kila wakati ninapo amka. Mimi huamka wakati unaofaa na kila siku. Saa moja inapo simama tu hivi. Mimi huamka bila kuamshwa. Na kila wakati ninapoamka masaa huwa ni hayo hayo la kushangaza kweli.

Je, unapenda kukimbia? Kitambo nilipenda kukimbia kama njia ya kufanya, kama njia ya mchezo. Lakini siku hizi ninakimbia tu kama njia ya mazoezi. Sio kwa kupenda, bali ni kwa vile inabidi. Mwanzo ninataka kupunguza kilo na kukata tumbo. Labaya, licha ya hayo mimi sipendi kukimbia sana. Mimi ni mvivu, kwa hivyo ninapenda kubaki mahali pamoja nikiwa nimetulia.

Chakula gani unachokipenda zaidi? Mimi sana sana ni napenda. Chakula nachokipenda zaidi ni pilau ya kuku na biryani. Pilau biryani ya kuku na pilau biryani ya mbuzi. Hiyo ndiyo chakula ninayo ipenda sana. Ingine ni nayo ipenda ni ugali kwa mayai. Mwanzo hushibisha. Kisana sana ni pilau. Napenda sana pilao mimi.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai. Acha nikwambie kuhusu utaratibu wangu wa kahawa. Alafu ni kwambie kuhusu utaratibu wangu wa chai. Mwanzo mimi huzikunywa zote. Tukianza mimi tukienda sana tuseme napendelea napendelea chai. Na hivo tuseme wacha nikupee utaratibu wangu wa chai. Mimi sana sana hukunywa chai nakunywa chai kila asubuhi ninapokunywa staftahi yangu. Jinsi ninavyo iandaa ni kuwa ninachemisha maziwa kwanza maziwa yakishaa chemka nayatilia maji moto. Alafu ninaeka majani, nikishaa eka majani, ikishaa chemka ninaiangalia alafu ninaichu ninaipitisha kwenye kichungi. Alafu hasa ninaiweka kwenye kikombe. Vitu ambavyo mi hukunywa na chai, mimi hunywa chai kwa mkate, kunywa chai kwa ugali, chai kwa viazi. Mimi hukunywa chai kwa karibu kila kitu, bora hicho kitu kinaendana. Mimi hupenda kunywa sana sana nikiwa kwetu nyumbani nilipozaliwa. Mwanzo nikiwa ninapoishi peke yangu, mimi huwa sikunywi chai sana, sipendi chai sana.

Je, unanunua vitu kwa kutumia simu. Ndiyo, mimi hununua vitu kwa kutumia simu. Kwenye mitandao ya kihewa ya kununua vitu. Kama vile jumia pia kuna ingine itwa yojiji.

Jee, unapenda kuzungumza kuhusu siasa. Ndio, napenda kuzungumzia kuhusu siyasa. Ama sa wakati huu, wakati huu nchini tulipo, tuna siasa za one term na tuna siyasa za two term. Siyasa za one time ni kuwa viongozi wakai tu mhula mmoja na siyasa za two time ni hao viongozi wakai mihila mdini. Na huwa napenda sana kuzungumza kuhusu siyasa. Mwanzo siyasa ndiyo nchi siyasa inavyoendelea. Ndiyo nchi yenyu inavyoendelea.

Eleza chumba chako cha kulala. Chumba changu cha kulala ni kidogo, kinatoshea tu, kitanda na kiti. Kuta zangu ni za rangi mweusi. Kuta zangu kila mahali ni za rangi mweusi isipokuwa mlango ambao ni wa rangi mweupe. Kutoka dirisha, chumba changu wa kina dirisha, kina mlango peke ake. Kitu nachopenda zaidi kuhusu hii chumba ni vile ambavyo hakina dirisha kina mlango tu.

Ndiyo, na wafahamu majirani zato. Na ndiyo, nawafahamu sana majirani wangu. Wote wanaoishi upande wangu wa kulia, na wanaoishi upande wangu wa kushoto, na wanao ishi kusini mwa upande wa kusini mwa kwenye ninamo ninapoishi. Anayeishi upande wangu wakulia, yuaituwa Maria. Ana watoto watatu, anayeishi upande wangu wa kushoto. Anaitwa Hafsa. Ana watoto pia yeye watatu. Tunaishi kusini ya mwangu ana mtoto mmoja lakini huwa simjui sana si huwa hatuongei sana. Mwanzo hatupatani sana.

Umewai kusafiri wapi mahali pazuri. Mahali pazuri ambapo ni mewai kusafiri ni wakati ambao nilienda Mombasa. Nilifurahi sana kuwa ni ko Mombasa. Ilikuwa ni kama ni ndoto ya. Ndoto ya kui ambayo ilikuwa inakuwa ukweli. Nilienda nikaona bahari, nikaogelea kwenye ilo bahari. Nilifurahi sana kusafiri Mombasa.

Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida? Kwa kawaida, unalala kwa masaa manne hivi. Masaa sita hivi kila wakati. Naye, ninaeza lala nitalala kwa masa sita mwanzo. Masaa sita alafu usingizi wangu utakatika.

Unapenda kuvaa nguo za ainagani? Ninapenda kuvaa nguo ambazo hazinibani. Ninapenda kuvaa longi ambayo ni kubwa ni baggy. Inanitosha kwenye kiuno lakini huko kwingine ni baggy. Na pia shati hivo hivo. Nalisiwe shati lenye rangi. Rangi lenye lina yoitana.

Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi. Rafiki yangu wa karibu zaidi ni kijana anayeitwa mshindi. Kijana huyu tulikutana katika shule ya upili. Mwanzo tulisoma naye kutoka kidato cha kwanza. Hadi kidato cha nne shule ya upili. Baada licha ya hayo pia tunaishi mahali pamoja. Pia ni jirani wangu nyumbani na tulisoma naye shuleni. Tumefanya mengi pamoja kama kutembea, tunapatana, tunazungumza. Kinachofanya niwe rafiki ya kweli ni kuwa ninamjali na pia yeye ananijali sana na ningesema kuwa yeye ni mtu mzuri na ataenda mbinguni.

Juisi gani ya matunda unayoipenda? Juisi ya matunda ninayoipenda ni juisi ya matunda, ya tunda la embe. Juisi hiyo hunifuraisha sana, mwanzo huwa tamu na nayapenda sana maembe. Kwa hivo pia, na pia juisi ya ndizi, na pia juisi ya ndizi hunifuraisha sana.

Kama vile draft, kama vile chess, napenda sana kucheza hiyo michezo ya ubao. Kama vile draft, kama vile chess, napenda sana kucheza hiyo michezo. Kwanza michezo ya ubao humsaidia mtu kukua kwa mambo ya kiakili. Husaidia mtu kuwa mwerevu kidogo na mambo ya kiakili.

Kulagali unakula maranyingi mchana. Maranyingi mchana mimi ukula mchele. Anakula wali, meweza kula wali kwa wali wa viyazi, naweza kula wali wa mboga. Maranyingi tu mimi nakula wali. Mwanzo wali ni cha kula kiraisi mno kukipika mchana pia kinaivambio. Alafu kinashibisha, kitapo shikilia hadi ifikapa jioni.

Ndiyo, ninapiga kura. Lazma nipige kura. Mwanzo, kupiga kura ndiyo kuwa mzalendo. Huwezi kuwa mzalendo kama huwa upigi kura. Unaona, jwaivo, lazma ninapiga. Mimi wacha hata hivyo, mimi hata hupigisha watu kura. Napigisha kura ili wakaweze kuelewa jinsi. Jinsi ya kujisimamia na jinsi ya kupiga kura na ili kuchagua viongozi bora.